Boga ambazo ni nazopenda kula ni boga za sikuma wiki. Sukuma wiki ina manufaa mingi katika mwili, upea mwili, fitamini, file file uwezesha mwili kutopata mangoja kwa uraisi. Sukuma wiki pia inaezaliwa na watuwote wadogo kwa kubwa watoto kwa watuwa zima na hina maratha yoyote kwenye mwili.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni uwezo wa kuweza kuiongoza nchi. Nchi yetu imekumbwa na siasa mbaya, ambapo wanasiasa wanapeleka nchi vile wanavyopenda na kutumia rasilimali za nchi vibaya. Ningekuwa na uwezo wa kuwa kuongozi wa nchi, ningehakikisha kuwa rasilimali za nchi zinatumika vile inavyofaa.

Baada ya siku ndefu mimi hupumzika jioni kwa kuangalia movie, kuandaa chakula cha jioni na kukila pamoja na familia yangu. Baada ya hayo, mimi huenda kwenye kitanda kupata mapumziko ya asili, ambapo ninapumzika masaa manane usiku wote hadi asubuhi.

Mafanikio binafsi abayo ni nao thamini kazi ni ni kufanya wateja wangu kupata apacho walichokuwa wana kujia na kuwakikisha kuwa wanaondoka wakiwa wametuliza roho zao mahana walichokuwa wanachokitafuta wamekipata bila tatizo lolote.

Wazo zuri ambalo ninalo siku ya leo. Ni kwamba tupende kunjitegemea. Tupende kutia mbidii kwa kila jambo abalo tunalolifanya. Na kwa hayo yote tuweke mwenyezi Mungu Mbele ya kila jambo ili tuweze kupata mafanikio mema filefile tuwe na nidhamu kwa kila jambo ambalo tunaloenda kulifanya.

Somo la sayansi ambalo ninalolipenda ni somo la biolojia hili linafunza mambo mengi kuhusu mwili wa binadamu, kuhusu jinsi ya kujikinga na maradhi, na vile vile jinsi mwili unavyofanya kazi. Sana sana kuhusu vile mtoto hutengeneza kwenye tumbo la mwanamke, hadi mpaka atakapozaliwa.

Ndiyo ni natumia mitandao ya kijamii kwamaana ina mawasiliano ya upesi na file file ina watu wengi hambao wanamaarifa zaidi na pia inambitha nyingi hambazo unaezanunua kwenye mitandao pasipo kuwa na haja ya kuchipeleka moja wa moja handi kwenye nduka.

Mimi ni napenda sanaa ya muziki. Muziki huleta watu pamoja. Na vile vile ni hali ya kufurahisha watoto wadogo ambao hawajajua maana ya sanaa zinginezo. Muziki pia huleta maarifa katika jamii. Inaelimisha kuhusus tamanduni tofauti tofauti katika jamii.

Kwa kawaida mimi hulala masaa manane hili ni kulingana na maagizo ambayo nilipewa na daktari ya kwamba mwili unafaa kupata mapumziko kamilifu na hayo mapumziko yanafaa yasiwe kiasi kidogo ya masaa manane. Kwa hivyo mwili wangu umekuwa na afya mzuri baada ya kupumzika kwa muda unofaa.

Kuhusu tathmini za kazi, mimi hukubaliana nazo kwa maana zinafanya kufanya kazi kuwa na mwelekeo, file file kunaleta heshima na maarifa katika kazi. Ili inafanya wafanyikazi wote wawe na mwelekeo kuhusu ambacho kilichowaleta katika mahali hapo.

Mimi hupenda kuwasiliana kwa watu kutumia mtandao wa kijami linawezekana. Kwa maana mtu anaweza kuwasiliana na watu mbali mbali na walioko katika mahali tofauti tofauti katika dunia.

Muziki ni naousikiliza maranyingi ni muziki wanyimbo za sifa. Muziki wanyimbo za sifa unanipa utulifu wa moyo aswa wakati hambapo ni najisikia kuwa mnyonge na wakati nina mafikira mingi.

Wafanyikazi wapya mimi huwakaribisha kwa kuwaelekeza jinsi ambavyo kazi inafanywa katika kampuni vile vile ninawapa ratiba ambayo huwa tunafuata hasa wakati wa kuingia kazini, wakati wa kuchukua mapumziko ya kwenda kupata chamshakinywa wakati wa kupata mapumziko ya chakula cha mchana ama wakati wa kupata mapumziko ya kutoka kazini.

Mtaa wangu ninaupenda mahana ni mtulifu. Hauna watu abao hupiga kelele hama kuwasha muziki mkubwa. File file haina uwizi hama makelele. Mtaawe tu pia huwa na watoto wenye ni dhamu na file file huwa na usalama kamili.

Mathari nzuri nimewai kuhiona ni yale hambayo nimepatana nayo kazini. Manthari hii imeweza kufanya mahali pangu fa kufanyia kazi pawe na utulifu na pia penye amani.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni ambapo nilipo maliza chuo na kuitimu shahada. Hio siku ilikua siku ya furaha kweli kweli kwa maana safari yangu ya masomo haijawa rahisi. Tukio hili liweza kunifanya niamini kuwa akuna nchambo ambalo uwezi kulikamilisha katika hii maisha bora tu umefanya mbidii yako na pia file file kumuweka mungu mbele katika njabo lote ambalo unaweza kulifanya. Tukio ili liliweza kunipa ahadi kuwa nitasomesha mayatima abao nitakuwa na uwezo wa kuwasomesha ili waweze kuitimu shahada zao na waweze kujikimu katika maisha yao ya usoni.

Ili kueka hafya zuri, mimi hula chakula ambacho hakina mafuta mingi file file mimi hupenda kula matunda kunywa miji kwa wingi na kuakikisha kuwa nimefanya mazoezi kila asubuhi na jioni file mimi hupenda kupumzika usiku kwa masaa manane kupata usingizi wa kutosha na kuwakikisha kuwa nina afya nzuri.

Kumbu kumbu ya kutisha hambalo ni nalo ni siku nilioshuhudia anchali barabarani. Ajali hii ilihusika gari ndogo na lori ambalo lilikua limekatika breki. Ili hajali lisambabisha watu wachache kuumia na wengine kutoka na majera madogo madogo. Iyo hajali hilinipa musikitiko mkubwa na musisimuko wa moyo.

Mimi hutoa sandaka kanisani wakati wakutoa sandaka file file mimi hutoa fungu la kumi na michango yote ambayo inaitanjika kanisani. Michango hii ineza kuwa hinahusu ujezi mpia wa kanisa ineza kuwa hinahusu kupea wachungaji chakula na pia kuwapa nahuli ya kuja kanisani. Ili linawezesha watumishi wa mungu kupata faida.

Ili mazingira ya kazi kuwa mazuri, lazima kuwe na ushirikiano katika kufanya kazi. Vile vile lazima kuwe na vifaa vyote vinavyo hitajika katika kufanya kazi. Kuwa na bosi mzuri pia kunafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri na kukua na nidhamu na ushirikiano.

Kazi ya nyumbani ninayoyuchukia ni kuoasha vyombo. Vyombo ambavyo vimetumika na kuwekwa kwenye mahali pa kuoashea vyombo na vimeja mafuta huwa kunanipa uchovu za hidi. Lakini sababu lazima nyumba likae kama lisafi lazima nizioshe zile vyombo ndiyo nyumba iweze kuwa na muonekano unaostahili.

Ninavyolea nywele zangu baada ya wiki mbili. Hii ni kwa sababu nywele yangu huchukua muda kumea na kabla ya wiki mbili kuisha nywele yangu huwa haijamea kiasi kwamba ninaweza kufiolea.

Hili kuwatia moyo wenzangu huwa napenda kuwaombea na pia kuwahakikishia kuwa maisha si rahisi ila tunajikakamua kila kuchao kurahisisha mambo. Vile vile huwa nawatia moyo kwa kuwaambia watie bidii katika kazi zao na pia watie bidii katika masomo yso kama wao ni wanafunzi.

Mimi ninaifathi pesa katika benki ili nahakikisha kwamba sitatumia pesa kwa mahitaji ambayo si alali. Ninapokuwa na pesa mkononi huwa napenda kununua vitu ambavyo havina maana. Lakini nikiifathi pesa kwa benki linaakikisha kuwa pesa nitazitoa wakati nitakuwa nahitaji la maana.

Nimewai kusafiri pwani nikaenda huko kuongelea na vile vile nikaenda kujihusisha na maslahi mapya ya pwani. Huko pwani nlipata kushirikiana na watu wageni waliokuja kutembea na file file kujua tamanduni mpya za watu wa pwani.

Dio, nishai kuenda maonyesho ya sanaa wakati nilikuwa mtoto. Ili nilinipa muonekano mpya kuhusu maisha na hikanifanya kupendelea sana sana sana ya uingizaji na michezo ya kamari.

Wakati humeme unapokatika, huwa na washa taa ya kawaida ilikuakikisha sijakaa katika giza. Lakini kabla ya humeme kurudi, huwa naakikisha ni mezima vifaa vyote ili zisipate kuharibika wakati humeme unavyo rudi kigafla.

Ndiyo ninapenda kuimba haswaa nyimbo za sifa. Nyimbo za sifa hua zinanituliza roho na kunileta karibu na maulana. Wakati ninahisi maisha ya mekua mangumu, wakati ninasikia kazi ya imekua nzito. Na wakati ninaona watu hawanitakii mazuri huwa naimba nyimbo za sifa ni kimbebeleza mungu na kumleta karibu ili aweze kulichukulia ili jambo kama lake na kunipa amani ya moyo.

Ningependa kuona maendeleo ya utunzaji wa mazingira katika jamii. Jamii ambalo limejua umuhimu wa kutunza mazingira lina manufaa zaidi maana mashamba huwa yana kuwa na rotuba baada ya kupanda miti kuhakikisha udongo haujabebwa na maji. Viile vile napenda kuona maendeleo ya elimu katika jamii, jamii ambayo linazingatia elimu, lina hakikisha kuwa wanajamii, wanajiendeleza katika uchumi, watoto wao wanapata elimu ya kutosha ili kufungua milango yao ya mambo ya baadaye.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya chakula chenye ladha tamu. Bahadhi ya harufu ya chakula chenye ladha tamu ni kama harufu ya kitunguu, harufu ya kupika biryani. File file napenda arufu ya maji ya barafu. Ni bahadhi ya harufu ninazozipenda.

Rafiki yangu wa karibu zaidi anaitwa Riziki. Riziki tulipatana nae chuhoni tukiwa mwaka wetu wa kwanza. Urafiki wetu ulianza gafla tulipopatana na ukandelea mpaka tulipomaliza chuo. Urafiki wetu unausisha kupeana maarifa. Kutembea pamoja, kupika pamoja na kutembeleana katika familia zetu. Urafiki huo tumeukuza kukuwa na nithamu kuambiani ukweli na kuu.

Ninapenda kusoma maoni ya mtadaoni maana watu wengi mtadaoni huwa na maarifa zaidi na wanaeza kunielimisha kuhusu mambo ambayo sikuwa nayajua awali. Kwenye mtandao pia kuna elimu kuhusu, nidhamu kuna elimu kuhusu, mazingira kuna elimu kuhusu, masomo na vile vile kuna elimu kuhusu sanaa.

Ninashugulikia wateja kwa kuakarubisha na tabazamu, kuwalezea kuhusumbitha zote hambazo ni na zouza na file file kuwalezea file uchumi upo. Wakati mingine wateja huja na pesa hambayo haijatosha kununuwa hafifa hapafiwo wana fiwa itaji. Kwa hivyo mimi huwapa vifaa na bidhaa, kwa njia ya mkopo na wanaleta malipo yao siku za baadaye.

Ninapanga kazi zangu kwa kuamka mapema, kujitayarisha na kujiandaa na vifaa zote ambazo ninazohitaji. Vile vile mimi huenda kwa kazi yangu majira ya asubuhi sana. Vile vile huwa nahusisha wenzangu wa kazi vile siku inavyotakikana kuenda.

Mahali pa historia ambapo ningependa kutembelea ni nchi ya Ethiopia ambayo haikuweza kupata ukoloni. Ningependa kuenda kusoma utamaduni wao na kujua jinsi walivyoweza kukwepa mtego wa ukoloni. Vile vile ningependa kutembelea nchi ya ufaransa. Kuenda kuangalia sehemu za kihistoria ambapo wapiganiaji wa uhuru waliweza kuhifadhiwa.

Mimi hupata habari kupitia vyombo tofauti tofauti. Kwanza ni napata hambari kupitia mtadao, ambapo watu wanaweka mbari mtandaoni na inaweza kuisoma hapo. File file, hua napata abari kupitia radio, pia, kwenye televisheni. Ivi fiumbo fiote, finahakikisha kuwa abari ambazo tunazo zipata, ni habari ambazo zimezo hakikishwa na hambari ambazo zimejaa ukweli.

Ninapendelea kunyoa kwa sababu nikinyoa huwa nakaa mtu ambaye ana nidhamu yake na mwenye kupendeza. Wakati ninaweka ndevu huwa naonekana mzembe na pia huonekana mwenye uchafu. Kwa hivyo kunyoa huwa kunaleta mwonekano wa kuvutia na ninaweza kusimama mbele ya watu bila wasiwasi na woga.

Napenda kuandika kutumia kompyuta maana inarahizisha mambo ni inafanya kazi kuwa nyepesi na vile vile inaharakisha. Wakati wakuandika na mkono huwa mtu anachoka zaidi na huwa anachukua muda mrefu hali ambayo haueziipata unapotumia kompuyta.

Ndiyo ni napenda kupika haswa chakula cha birhani. Birhani kuipika ni rahisi, na pia kutengeneza viungo vyake ni rahisi. Biryani mimi hupenda kuipika vizuri ni kieka vihungo viyote hambavyo vinaleta ladha kwenye chakula.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni uzoefu wa kuamka mapema kufanya shughuli zote asubuhi na mapema. Uzoefu umenipa nidhamu ya kuweza kuhudumia wateja wangu kwa wakati ufaao bila kuwa na wasiwasi ama kuwachelewesha kwa vyovyote.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi huenda kupata chakulacha mchana, kuangalia muvi kidogo na pia kusoma biblia na kuimba pambio kidogo. Iinanipa upumziko wa mawazo na kupunguza msokoto wa mawazo kwenye kichwa changu. Vile vile mi upenda kupiga ngumzono na wezangu wakazini ili kujua mambo ya nayojili, kujua kama kuna yoyote anayotatizo yoyote au la. Vile vile wakati mwingine mimi upenda kupigia wazazi wangu simu kuwa julia hali, kujua hali ilivyo nyumbani, kujua kama wabu wako buheri wa afya na kama kuna kitu chochote ambacho wangehitaji kufanyiwa.

Ninafanya marafiki wapya kwa kuanzishia mazungumzo hasa wakati ambapo tuko kwenye safari ama tuko kwenye hali ya mapumziko. Marafiki wapya huja na mawazo mapya na pia hufanya mtu kuwa mchangamfu kwa kupata habari mpya ambazo hakuwa anazijua hapo mbeleni.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa rahisi wa inchi yetu. Iyo doto imetokana na kuona file wanasiasa wanavyotumia raslimali zetu fibaya. Nitakapo kuwa kiongozi wa hii inchi nitahakikisha kuwa raslimali zote zinaendea wanaichi na kuhakikisha kuwa hakuna uharibikaji wa mali ya uma.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya mbuzi. Hiyo nyama ni rahisi kupika na pia ina manufaa mengi katika mwili. Nyama ya mbuzi, iko katika orodha ya nyama ambazo zinatumika na watoto wachanga kuzila ili wapate kuwa na hekima. Zaidi na vile vile huwa zinazuia mangojwa mengi kwenye watoto wadogo wanapokua.

Ndiyo ninapenda kufanya kazi ya nyumbani. Kazi ambayo napenda kuifanya zaidi ni ile kazi ya upishi. Kunapokucha, mimi huamka halfajiri na mapema kutayarisha kiamsha kinywa. Wakati wa mchanavile vile hua napenda kupika chakula cha mchana, chakula ambacho kina ladha tamu. Jioni pia natangeneza chakula cha jioni tunakila pamoja na familia. Kazi ingine abayo ninapenda kufanya ni kazi ya usafi. Chumba changu huwa kisafi siku zote kama kinameremeta. Kazi ya shambani vile vile mimi hupenda kufanya. Kulima mahindi, kulima mboga, na vile vile kulima chakula chote ambacho kinaweza kuuzwa sokoni na kutumika na watu wengine.

Ninatumia video kwa mawasiliano, haswa ambapo ninapowasiliana na mtu alie katika inchi nyingine. Wakati nawasialana na video huwa nahakikisha kuwa tunayeongea naye yuko katika hali salama hana maumivu yoyote. Na hii inawezesha kupatiana habari kubwa mtu ambayo tulikuwa tunaongea naye yu salama.

Ninapoamka asubuhi hutayarisha kiamsha kinywa. Vilevile huwa naamsha watoto nawatayarisha kwenda shuleni. Ninafanya usafi wa kuosha vyombo kupanguza nyumba na kufungulia mifugo ili ipate malisho. Vilevile huwa najitayarisha kwenda kazini na kuanza kazi zangu za siku.

Mimi hupenda kula ugali. Ikisinidikizwa na mboga ya sukumawiki na nyama ya mbuzi. Ugali ni chakula ambacho kina upa mwili nguvu. Alafu chakula ambacho kina kaa kwenye mwili kwa masaa mengi.

Ndiyo ninapenda hesabu. Hesabu ni somo ambalo nililipenda tangu utotoni. Hesabu inachangamsha akili na kuweza kupatia mtu uhuru wa kufikiria pasipo tatizo lolote. Hesabu limefanywa na watu wengi duniani na watu ambao wana akili zao.

Ninaishi mahali nilipozaliwa maana wazazi wangu walipohama. Walinizalia mahali ambapo naishi sasa hivi. Nilisoma nikamaliza chuo na nikapata kazi karibu na mahali nilipozaliwa. Kwa hivo sijapata haja ya kuhama mahali hapa. File file mahali apa nilipozaliwa ampapo napohishi mda uu ni mahali ampapo hakuna kiangazi chochote mfua unyesha kila mara kwa ifo kuna chakula cha kutustiri. File file kuna bara bara zuri, akuna uaribifu wa mazingira, kuna watoto wenye nidhamu, kuna magari ya husafiri na file file kuna sehemu nyingi za kufanya mazohezi.

Mimi ninapenda kuvaa nguo ambazo zimefunika mwili wote kutoka utosini hadi miguuni. Hizi ni nguo ambazo zinanipa nidhamu na kuniheshimisha mbele ya watu. Nguo hizi nilijifunza kujivalia kutoka utotoni ambapo mama yangu alinishonea nguo hizo na zikaingia akilini kuwa nafaa kujistiri na nguo aina hiyo.

Ninapenda kupaka rangi, nilipata uzoefu wa kupaka rangi nikiwa mwanafuzi, na vilevile kuna mdogo wangu ambaye hufanya kazi ya kupaka rangi. Kwa hivyo wakati anapoenda kufanya kazi ya kupaka rangi, huwa tunaandamana naye naenda kuangalia vile anavyofanya kazi. Nikapata uzoefu wa kupaka rangi na ikawa tabia yangu kupaka rangi. Wakati ambapo ni wakati wa mapumziko.

Ninapinga picha mara nyingi kwa siku. Izi picha huwa naziweka, vizuri, ni hifadhi ya kumbukumbu ya maisha yangu. Maisha ambayo nimepitia, mahali ambapo nimeishi, mahali ambapo nimefanya kazi, na watu ambao nimepatana nao katika pilkapilka za shughuli zangu za siku.

Dio mimi ni mtu mbunifu kila mahali ambapo uwa natulia uwa nafikiria nchambu ambalo linaweza kulitekeza ili lilete manufaa kwa hulimwengu mzima. Hali hii imefanya nipewe china kazini na wezangu kuitwa mbunifu.

Ndiyo ninapenda kujaribu teknolojia mpya ambayo itakayoleta utekelezaji wa mambo mapya ulimwenguni. Teknolojia ambayo siku hizi ninapendelea kuijua ni teknolojia ya ai ambayo inarahisisha mambo na kufanya kufanya kazi iwe rahisi.

Kitu ambacho kinafanya nifurahi sana ni kuona ulimwengu ukibadilishwa kwa njia ya elimu na masomo. Kitambo kidogo watu hawakuwa wanaenda shule na kupata maarifa kuhusu kuiendeleza maisha yao. Lakini sasa hivi nafurahi kuona watoto hata mayatima na watoto ambao wasiojiweza wakipata furusa ya kuenda shule kupata elimu na kuweza kujitegemea katika maisha yao ya usomi.